Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Kwanza kabisa, kuna mbinu tofauti tofauti ambazo mimi huweza kuzitumia, ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati unaofaa, ama kubit target. Wakati mwingi, unapata, kulingana na kazi ama the urgency ya kazi, unapata ninaandaa kazi zangu, ninaweka mpangilio wa aina flani, ili niweze kuachieve yale malengo yangu, ama kuachieve goals zenye ni meweka, kwa hivo kuna mbinu tofauti ambazo mimi huweza kuzitumia kwanza Especially kwa, simu yangu ambayo, mimi utembea nayo kila mahali, ninaenda. So simu yangu niko na Microsoft Teams. Nikona Google Calendar, ambazo mimi huweza kutumia, kupanga kazi yangu, kupanga majukumu ambayo, ninafaa kufanya kwa siku nikianza siku, uwanga nime list majukumu ambayo, ninatarajiwa kukamilisha ama ku accomplish, during the day. Kwa hivo, mimi huweza kuyapanga, kulingana na urgency, from the most urgent juu kabisa to the least urgent uko chini kabisa. Kwa hivo, ninayaorodhesha chini, na kueza kufanya kazi, kulingana na vile nimeorodhesha na fuata kalenda. Kwa wakati mwingi mimi uweza kutumia, Microsoft Teams kwa sababu ni App ambayo naona ni raisi kuitumia, user interface yake iko sawa, ni very interactive na ni easy inanitumia reminder vizuri, inanikumbusha, wakati kama nimetumia wakati mwingi, kama nimetumia wakati mwingi kufanya jambo fulani, uwa inanitumia notification inaniambia kwamba, wakati wakufanya jambo lingine umefika. Kwa hivyo, napenda hiyo app, ya Microsoft Teams kwa sababu, huwa inanisaidia sana kufanya mambo yangu hapa na pale na kuweza kukamilisha malengo yangu, kila wakati. Kwa hivo, nimi upenda Microsoft Teams lakini wakati mwingine uwa natumia, Google Calendars, kulingana na, lile jambo ambalo ninalifanya. Pia, kuna natumianga diary, kitabu cha kawaida, nikona diary, ambayo uwarodesha mambo yangu, kwa sababu iyo ni raisi ukiwa pale kazini, ni raisi kuangalia si lazima ufungue simu. Unaangalia ama ukiwa kwenye meeting ambayo ni serious. Mie uona ni kama kuamba itakuwa rude ukifungua simu na uko kwa meeting. Kwa hivo, diary, ina apia, more formal, a physical diary inaapia more formal ama inaapia uko serious na kazi ambayo unaifanya. Kwa hivyo mimi huweza kubeba diary, kwa meetings na mambo mengine kwa sababu ni raisi pia kuangalia na ni haraka kuangalia, kuweza kuperus na kufanya lile jambo ambalo unalitaka. Kwa hivo, mimi huweza kutumia mbinu tofauti tofauti, ili kukamilisha kazi, kwa wakati. Kwa wakati unaofaa, iwe kazini, ama nyumbani, ama majukumu mengine ya kibiashara pale inje. Mimi huweza kutumia mbinu tofauti tofauti kuweza kukamilisha malengo yangu, na, kukamilisha majukumu yangu.

Unajifuraisha vipi wakati wa furaha swali nzuri. Wakati mwingi nikiwa na furaha. Kwanza kabisa mimi upenda kumshukuru mungu. Ilo ndio jambo la kwanza kwa sababu maisha yetu hapa duniani. Na vitu mingi ambafo zizi uvifanya. Inatagemea na mwenyezi mungu na rehema zake na neema zake. Jambo la pili mimi upenda kushare na familia na furaha yangu na mambo mengine. Kwa hivo nina ita familia kama wako, kama sijawajulisha na wajulisha. Alafu tunasherehekea pamoja. Jambo la tatu, tunaweza kuenda out nawapeleka out. Kama vile mkahawani, tunakula vyakula, tunasherehekea, tunaangalia mambo kadha wakadha. Alafu pia kumalizia pia naeza enda shopping mahali tofauti napenda kushop nguo, n penda kushop perfumes so kwa hivo ama marashi kwa hivo mimi furaha yangu uveza kui express kwa njia tofauti tofauti hapa na pale na jambo la muhimu ni kwamba familia ni nguzo ama ni ni nguzo ya kila jambo ambalo nalifanya. Familia ni center of everything ambayo naifanya So naeza kuusisha familia yangu na tunaweza kusharehekea kwa pamoja. Ilo ndiyo jambo la muhimu.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi. Miradi mbali mbali ya kazi inahitaji viwango tofauti vya upangaji ama kupanga ili uweze kukamilisha malengo yako ya huo mradi ama miradi tofauti. Kwa hivyo inategemea mradi ambao ninautekeleza ama ninapanga kutekeleza ndio niweze kupanga appropriately ili niweze kukamilisha malengo yangu. Kwa hivyo miradi ambayo ninaifanya kama ni kazi mpya, huwa kwanza kuna ile sehemu ya kwanza ama initial phase ya planning. Kwa hivyo mimi hupenda kuanza bifu. Kabla nianze miradi wowote wa kazi, lazima kwanza nifanye planning ya kutosha. Hiyo ni muhimu sana ili uweze kukamilisha. Planning, unaweka steps tofauti tofauti ambazo utazifuata ili kukamilisha na viwango tofauti tofauti katika huo mradi ili kukamilisha mradi wako vyema. Kwa hivyo planning kwanza ndiyo muhimu sana kulingana na mimi kabla mradi na pia unaangalia zile hela ama fedha ambazo unazo ama kama zinahitajika. Ni watu ngapi unahitaji, ni nini expertise gani zinahitajika ili kukamilisha huo mradi ni mambo yapi yanaweza kutokea ukiendelea na huo mradi ambayo yata affect ama yataweza ku cause delays kwa huo mradi pia uyaorodheshe chini ili uweze kuendelea vizuri kwa hivyo planning phase ndiyo muhimu sana kabla hujatekeleza mradi wowote.

Je unapenda kuogelea, mimi napenda kuogelea na mimi ni muogeleaji, pia ni nafunza watu kuogelea, kuogelea ni ni maisha kwangu kwa sababu kazi yangu inahusu kuogelea sana, bila kuogelea huwezi kukamilisha kazi yangu ama huwezi kukamilisha matakwa ya kazi yangu. Kwa hivo kuogelea ni part and parcel ya kazi yangu ambayo ninafanya kila siku hata kama niko tofauti kuogelea ni sehemu muhimu ya kazi yangu ambayo ninaifanya kila siku. Kuogelea napenda sana kwa sababu inaweza kusaidia unanyoosha misuli. Ni exercise ambayo ni nzuri sana kwa sababu ina exercise kila muscle ya mwili. Kila mahali unaeza kuexercise na baada ya kuogelea unatoko ukiwa una sikia mzuri, unajisikia ukiwa mzima kabisa.

Unapenda kucheza mchezo gani. Mcheza ambao ninapenda kucheza ni mchezo wa soka. Kwa sababu tangu nikiwa mdogo nakumbuka zawadi ya kwanza ambayo baba yangu alilinulia ni soka, mpira wa soka. Na kutoka hiyo siku, hadi wa leo mimi hucheza soka ikiwa soko kazini, napenda sana kucheza soka. Pia napenda kuitazama soka kwenye runinga. Kwa hivo soka ni sehemu muhimu ama ni mchezo muhimu sana ambao ninaupenda pia napenda riadha kukimbia kwa sababu hunisaidia kuweza kukeep fit ama kuwa sawa kiafya. Naweza kunisaidia kukua fit na kufanya mambo yangu nikiwa sawa inaweza kunisaidia kufocus nikiwa nakimbia kwa hivyo lakini soka ndiyo mchezo ambao ninaupenda zaidi ya yote.

Ungependa kutembelea mji gani duniani. Mji ambao ningependa kutembelea duniani kwa sana ni Jerusalem, Israel, kwa sababu ni mji ambao una historia kwa usana, historia ambayo, sidhani kama kuna mji mwingine duniani ambao una historia kuliko Jerusalem, kwa sababu pale tunaeza kuangalia mambo mingi ambayo yanafanyika especially imani, kiimani, mimi ni mkristo na napenda sana kufuatilia historia ya mambo ambayo ya lifanyika, mambo ambayo yatafanyika kwa hivo ningependa kuangalia huo mji kwa sababu unachochea imani yangu na ni mji ambao ninapenda vyakula vya huko, napenda vile watu wa huko wanakaa napenda maisha na pia juu ya yote ni historia ya huo mji wa Jerusalemu. Kwa hivyo ni mji amao ningependa kutembelea na nikipata nafasi tatembea uko.

Unapenda mikutano ya aina gani? Kwanza kabisa mimi upenda mikutano ya kiteknolojia, ya kuzungumzia mambo ya kiteknolojia, mambo ya kisasa, kwa sababu teknolojia ndiyo kusema kweli ndiyo the future ambao tuko nayo saizi. Na bila kuwa ama kujua teknolojia mbali mbali ambazo zinaibuka sasa mtu unaweza kubaki nyuma kwa hivyo mimi upenda mambo ya teknolojia, hupenda mambo mikutano ya mambo ya inayo ibuka ama emerging trends, mimi hupenda sana kwa hivyo mikutano ambayo naipenda ni mikutano ya kiteknolojia.

Mchezo gani wa michezo unaupenda? Mchezo wa michezo ninaohupenda ni mchezo wa soccer ama football kwa lugha ya kimombo. Ni mchezo ambao ninaupenda kwa sababu ni mchezo nimeucheza tangu nikiwa kijana mdogo kutoka nyumbani, pale shuleni, shule ya chekechea. Nimeucheza hadi wa leo ni mchezo ambao ninaucheza. Pia nahupenda kuutazama kwa runinga ni mchezo ambao unavutia wengi. Pia si mimi peke yangu bali wenzangu weengi tu ambao ni marafiki zangu ni mcheza ambao ninaupenda kwa sababu unaweza kunisaidia na exercise nafanya mazoezi, nafanyisha mwili wangu mazoezi na naweza kuwa fit.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Kwanza kabisa matumizi ya plastiki ni matumizi ambayo yameweza kuchafua mazingira kwa kiasi kikubwa. Mazingira yetu yanategemea usafi ambao tunaweza kuuweka sisi kama binadamu na mikakati ambayo tunaweka ili kuweza kusafisha mazingira yetu. Mimi mwenyewe nikitumia vifaa vya plastiki kama vile maji nikikunywa chupa ya maji ama nikinunua kitu ambacho kimefungwa na kartasi ya plastiki. Mimi huweza kuweza kuzi dispose ama kuziweka mahali ambapo zinafa kwenye ambapo zitaenda kukaa recycled. Kwa hivyo matumizi ya plastiki ni jambo ambalo ninalichukulia kwa uzito mkubwa. Ni nimeweza ku, ni kila mara nikipata vifaa vya plastiki ninaviweka ambapo, mahali ambapo vinaweza kuwa recycled na kuweza kutumika tena ili kupunguza vifaa vya plastiki katika environment yetu.

Una vyolea nywele zako mara ngapi? Nywele zangu mimi unyolewa mara moja kila wiki. Mimi si mtu wa kulea nywele zikuwe kubwa ama wa kueka nywele kwa sababu kazi yangu inaitaji kwamba niweze kuzinyoa nywele zangu, ziweze kuwa fupi, ziwe ni nywele refu. Kwa hivo nywele zangu mimi unyoa kichwa changu mara moja kwa wiki. Kisha ndevu zangu naweza kuzinyoa mara mbili kwa wiki. Ya.

Niyambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. Kwanza kabisa mimi hupenda kutafuta muda wa kukaa pekee yangu ama muda wa meditation. Kwa sababu muda wa meditation hunipa wakati wa kufi kupumzisha akili yangu, kueza kufocus na kueza kufikiria vyema na kudetox mind yangu. Kwa hivo meditation kwangu mimi njia kubwa sana ya kupumzika. Njia hii ya kupumzika nilianza zamani kwa sababu nilipoanza kazi yangu, kazi yangu ilikuwa inahitaji, niweze kueka masaa mingi katika kazi. Kwa hivo nilikuwa na muda kidogo sana wa kupumzika. Kwa hivo ili nipumzishe akili yangu niweze kutulia na kuweza tena kurenergize ama kuweza kurudia kazi nikiwa na nguvu ilibidi nitafute muda wa kua pekee yangu na kuweza kumeditate, kuweza kufocus mind yangu na kuweza kujipa nguvu pia. Kwa hivo njia hiyo, nimeeza kushiriki kwa muda mrefu sasa, naeza sema kama miaka kumi na tano sasa, nimeeza kuwa nikimeditate na kuweza kujipa nguvu kupitia njia hiyo. Na pia nikimaliza meditation huwa najisi nina nguvu, huwa najisi ni mchangamfu, na niko tayari tena kwa kazi ambazo ziko mbele yangu.

Unapenda kucheza au kutazama mchezo? Mimi upenda kucheza, mara nyingi mimi upenda kucheza kwa sababu nina uweledi ama nina kipaji cha kucheza mchezo aswa mchezo wa soka, ninapenda sana kucheza, napenda kujihusisha kwa sababu mchezo uweza kunisaidia, kuweza kuexercise ama kuonyesha kipaji changu na pia uweza kunisaidia kujumuika na marafiki zangu na kuweza kuweza pia ile competition, spirit of competition. Kwa hivyo mimi upenda sana kucheza kuliko kutazama mchezo. Hii haimanishi kwamba sitazami mchezo na wakati mwingi unapata natazama lakini wakati mwingi mimi upenda kucheza napenda kujiusisha kwa mchezo na kuweka masaa kwa mchezo kwa sababu inanifaidi sana, inanifaidi kiafya, inanifaidi kimwili pia, mwili yangu unaeza kuwa metabolism yangu inakuwa mzuri na pia mambo mengi kadha wakadha. Kwa hivo napenda kujiusisha katika mchezo, si kuutazama.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Mtandaoni, mimi hutumia muda mkubwa mtandaoni kwa siku kwa sababu. Kwanza kabisa kazi yangu, naifanya mtandaoni sana. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo inahitaji kwamba niweze kushiriki na mtandao ama kuweza kuinteract na mtandao. Pia, mara kwa mara, taarifa za habari, mambo mapya yanayoibuka, mimi huweza kuangalia katika mtandao. Especially x na whatsapp na tovuti zingine ambazo mimi huweza kuzitembelea na youtube kwa hivo mtandao ni sehemu kubwa sana ya siku naweza sema kwamba ninatumia masaa manne ama matano kwa mtandao kwa siku ama hayoo ni masaa mengi lakini mimi mambo yangu mengi huweza kuyafanya mtandaoni. Kama sasa hivi niko kwenye mtandao. Kuweza kurekodi hii voice na mambo mengne kwa hivo mtandao ni sehemu kubwa ya maisha yangu. Na naweza kuu tumia masaa mengi tu ya haja kwa mchandao kwa siku.

Je, unapenda kucheza michezo ya video? Michezo ya video si kwa sana kwa sababu ni mambo ambayo sijazoea ni hulka mpya ambayo ina vijana wengi. Lakini kwangu mimi sijaweza kujihusisha sana na kucheza michezo ya video kwa wakati mwingi kwa hivo ni hulka ambayo sijaichukua sana. Ata kama ingawa kuna wakati ambao mimi hucheza michezo kidogo kama vile chess. Lakini si kwa sana, sina uraibu ule wa kucheza sana. Natumia muda kidogo sana kwa michezo ya video. Kwa hivo ni hulka ambayo sijaichukua kwa ukubwa sana.

Je, unapenda mvua? Ah, kweli kabisa napenda mvua kwa sababu, mvua ina leta manufaa mengi sana katika dunia yetu. Mvua inatuliza vumbi, mvua ina leta utulivu hali ya hewa. Mvua ina wezesha mimea kumea. Mvua inaleta mazao kwa wakulima. Mi napenda mvua kwa sababu mvua ni kiungo muhimu katika dunia yetu. Bila mvua hatupati maji. Maji ambayo ni muhimu kwa kunywa, maji ni muhimu kwa mimea, maji ni muhimu kwa wanyama, maji ni muhimu kwa kila aspect ya maisha yetu. Kwa hivo, mvua ni muhimu sana na napenda mvua kwa sababu ina manufaa mengi. Ina manufaa mengi kuliko madhara. Kwa hivyo mvua ni sehemu kubwa ya maisha ya binadamu, mimea, wanyama. Mvua napenda.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kutulia, ili niweze kurecharge, ama ile kujitia nguvu. Napenda sana kutulia, napenda kumeditate wakati wa mapumziko kazini. Kwa sababu, inanisaidia niweze kurudi, nikiwa na nguvu, nikiwa na ujasiri, na pia nikiwa na idea mpya za kufanya kazi vile, kwa hivo nikiwa wakati wa mapumziko kazi ni, mimi upenda kutulia, kumeditate, na kuna wakati ambao unapata umefanya kazi, umechoka kabisa na imefika wakati wa mapumziko. Kwa hivyo, wakati kama ule, kama ni na dakika kama ishirini hivi ama thelathini na prefer ni weze ku take a nap kwa sababu ina nisaidia ku re-energize, ina nisaidia kujitia nguvu, ina nisaidia kufocus pia. Kwa hivyo ni napenda kutulia, ninapenda kupumzika, napenda kutake a nap, ama kumeditate kulingana na wakati. Kama sija choka, napenda kumeditate. Kama ni mechoka, napenda kunap. Kwa hivyo ni inategemea wakati wa mapumziko.

Je, unapenda kula popcorn? Popcorn napenda kula kwa sababu ni snack ambayo ninaipenda, especially wakati ninatazama runinga, natazama movie, tukiwa pamoja na familia yangu. Popcorn naipenda kwa sababu inasaidia unafocus ile kukula moja moja ina ina kusaidia unafocus na ina kusaidia pia una concentrate kwa sababu ukitafuna unaweza kuconcentrate kwa hivyo inanisaidia kupitisha wakati niki angalia movie ama nikiwatch kitu yoyote kwa hivyo popcorn napenda napenda kula popcorn.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Ndiyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani. Mara nyingi, nikiwa nyumbani, mimi hupenda kupika. Kwa sababu, ni hulka, ama ni hulka ambayo ninaipenda. Kwa sababu, kupika, napenda, kuexperiment, ama kujaribu vyakula tofauti, tofauti. Mimi ni yule ambayo kwa lugha ya kimombo wanaita food enthusiast. Kwa hivyo, napenda kujaribu vyakula tofauti, tofauti, namna ya kuandaa vyakula, hapa na pale, na ni jambo ambalo limefanya niweze kukua kwa ukaribu na familia yangu, na pia familia yangu wanapenda sana, nikiwa nasaidia kwa hilo jambo, na nikiwa napika, hapa na pale. Kwa hivyo ni jambo ambalo ninapenda sana. Pia kuna kazi zingine nazifanya nikiwa nyumbani. Kuna kazi za ziada, kazi za kando. Ambazo ninasaidia ili kuweza kuongeza kipato kwa maisha yangu. Kwa hivyo kuna kazi kama hizi za online. Ambazo ninazifanya. Nikiwa nyumbani kwa wakati wa mapumziko. Kwa hivyo ni kazi ambazo ninazifanya. Tofauti, tofauti. Lakini ile ambayo ninaipenda sana ni kazi ya kupika hapa na pale napenda kupika vyakula tofauti tofauti na familia yangu inapenda sana.

Unapumzika vipi bada ya siku ndefu? Baada ya siku ndefu pale kazini nikirudi nyumbani. Mimi hupenda kurudi nyumbani. Sipendi, mimi si mtu wakuenda maeneo ya burudani ama maeneo ambapo wazee hupumzika na ku kunywa kinywaji moja ama mbili. Mimi napenda kurudi nyumbani. Nipumzike, nikiwa na familia yangu. Pale nikiangalia runinga. Ama nikicheza na watoto wangu pale nyumbani. Kwa hivo mimi wa mapumziko bada ya siku ndefu. Mimi hupumzika pale nyumbani napenda kuketi pale kwa kiti. Na kuweza kutazama runinga, kutulia, kucheza na watoto wangu. Kuweza kusaidia hapo nyumbani, moja, ama mbili namaliza siku yangu hivo. Kwa hivo mimi ninapumzika nyumbani.

Je, unapenda maua? Ndio, ninapenda maua. Kwanza kabisa kwenye nyumba yangu. Mimi nimepanda maua, ambayo imezunguka nyumba yangu na hapo mbele. Niko na garden ndogo ya maua. Kwa sababu maua hutengeneza mandhari mazuri pale nyumbani. Maua pia huleta hewa safi, husafisha hewa. Kwa hivyo ninapenda maua. Na pia wakati mwingi mimi huweza kununua zawadi ya maua. Kumpa mke wangu, huweza kumzawadi na maua. Kwa hivyo maua ni mmea ambao ninaupenda. Maua ni huonyesha appreciation, huonyesha hadhi ya mtu. Pia maua husaidia mambo mingi nje ya mapenzi ama kuexpress mapenzi. Maua husaidia, husaidia pa kusafisha hewa, huweza kufanya nyumba ionekane vizuri, huweza pia kufanya compound kuonekana vizuri. Kwa hivyo, maua nayapenda.

Unapenda kuandika au kuongea? Mimi upenda kuandika. Mara nyingi mimi hupenda kusikiza watu na kuandika chini. Kwa sababu kwa kusikiza mtu unaweza kupata mawaitha nyingi. Unaweza kupata perspective mpya. Kuongea, kuongea, ukiongea sana. Mara nyingi ya hausikizi. Kwa hivo mimi ni mtu wa kuandika vitu. Napenda kuandika, napenda kusikiza, kwa sababu kwa kusikiza mtu unapata mawaitha na hekma. Ata kama kuna jambo ulikua uchangie, kwa kusikiza kwanza na kuandika, unapata mawazo mapya, ama unajenga kwa mawazo ya wengine na kuboresha. Na kisha ikifika wakati wako, unapata, unapeana point ama agenda ambayo ni inauzito na ina umuhimu mkumbwa. Kwa hivo, mimi hupenda kuandika mara nyingi, napenda kuandika sikuongea.

Rangi yako ya kupendezwa ni ipi? Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya samawati ama rangi ya blue ukipenda. Kwa sababu ni rangi ambayo inaashiria hadhi ya kiume. Ni rangi ambayo ina, inanipendeza sana. Hata nguo zangu nyingi kadha wakadha ni rangi ya samawati. Rangi ambayo ni rangi nzuri, rangi ambayo hai, haishout. Ile naeza sema rangi ambayo inashout. Kwa hivo ni rangi ambayo iko cool, rangi ambayo imetulia. Ni rangi ambayo ninaipenda kwa vitu mingi kama vile nguo, viatu na mambo kadha wakadha. Kwa hivo rangi ya samawati, rangi ya blue ni rangi ambayo ninaipenda. Na ni rangi ambayo ninaitumia kwa mambo mengi ama vitu vingi ambavyo nina vichagua huwa vinakuwa rangi ya samawati.

Je, unapenda paka au mbwa? Mimi napenda mbwa. Napenda mbwa kwa sababu, aah wazungu wanasema kwa lugha ya kimombo kwamba mbwa ama a dog is a man's best friend. Nina mbwa ambaye nampenda sana kwa sababu mbwa naweza kuenda nawe mahali nyingi. Mbwa ni mtulivu, mbwa huwa ukimfunza, anatii, mbwa ni mnyama ambaye anapendeza. Ukubwa wake, unaweza kumtumia kwa kulinda boma. Unaweza kumtumia kama rafiki yako. Unaenda nae kila mahali ambapo unaenda Unlike paka ambaye hukaa nyumbani, mimi napenda mbwa. Ni mnyama ambaye ninamenzi, ni mnyama ambaye ninampenda. Na ni rafiki yangu mkubwa. Kwa hivyo, mimi siku zote nitachagua mbwa kuliko paka. Na mbwa pia naweza enda kuwinda naye, kule nje. Mbwa anaweza kukuchunga kama kuna mtu ambaye anataka kukudhuru. Kama kuna kitu ambacho kinataka kukudhuru. Mbwa anaweza kukuonya kama kuna jambo la hatari. Mbwa huwa ananusa mbali sana. Kwa hivyo mbwa ni mnyama wa maana, ana manufaa mengi. Mbwa ukimfunza pale nyumbani, anasaidia mambo mengi. Kuna mbwa ambao pia wakiweza kutrainiwa vizuri, anaweza kutumwa mbwa ana manufaa kadha wa kadha. Kwa hivyo mimi siku zote nitachagua mbwa kuliko paka.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? Haa, kwa jambo la kuweka picha mtandaoni ni jambo ambalo ni gumu kidogo kwangu. Nalipata likiwa ni jambo ambalo halijaingia kwangu sana. Mimi sipendi kuweka picha zangu mtandaoni. Hata kwenye WhatsApp profile picture yangu mimi sijaweka. Nimeiacha tu hivyo. Mimi si mtu wa kuweka vitu zangu kwa mtandao ama kuposti mambo mingi mtandaoni. Pisha zangu mimi huweza kuzistore kwa memory ya simu yangu, zingine kwa Dropbox na Cloud Services. Lakini mtandaoni kuziweza kuziposti watu waziangalie hapana. Picha zangu mimi huwanga huwa ni private. Mambo yangu mimi hupenda kuyaweka yawe kisiri, na sipendi mambo yakuweka sana mambo wazi kama vile picha mtandaoni na mambo mengine kadha wa kadha kama yale. Kwasababu hiyo mimi hufikiria kwamba ina violate my privacy na ni mambo ambayo sipendi. Kwa hivyo picha mtandaoni kwangu hapana.

Je, umewahi kutembelea ziwa au mto. Ndiyo, kweli nimewahi tembelea ziwa na mito kadhaa. Kwanza kabisa pale nyumbani kuna mto ambao unaitwa Gucha. Huo ndio mto wa kwanza niliweza kutembelea nikiwa mdogo. Kwa sababu ndio niende kuna mji ambao uko mbele wa huo mto. Kwa hivo ndio nifike ule mji nilikuwa navuka huo mto, mto Gucha. Pia ziwa nimeweza kutembelea ziwa Victoria, ziwa Naivasha, ziwa Nakuru. Nimeweza kutembelea maziwa kadha wakadha. Nime.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi. Kwanza kabisa mimi huweza kuamuka saa kumi na moja ya asubuhi kila siku. Jambo la kwanza ambalo ninalifanya ni nachukua simu yangu, nafungua app ya Bible, ninafanya ile ambayo tunaita devotion asubuhi, ninasoma neno, kisha ninaomba, kisha ninaelekea, nina piga mswaki, ama kubrush meno, kisha baada ye ninaingia bafuni, ninaoga, ninavaa, na kuwa tayari kuelekea kazini. Kisha nachukua kiamusha kinywa, breakfast, pale nyumbani, ni chakula ambayo ni muhimu, ya asubuhi inaweza kukupa nguvu, ili uweza kufanya, ama kutekeleza majukumu, ya siku ambayo iko mbele yangu. Mimi pia pia asubuhi ni nachukua vifaa vyangu vya kazi. Naelekea kwa gari, ninaenda kazini. Asubuhi zangu huwa nina haraka nyingi. Kwa sababu nafanya mambo kwa haraka ili niweze kufika kazini kwa wakati ambao unaofaa. Kwa hivyo asubuhi zangu mimi hufanya mambo kwa haraka. Jambo hili after lingine ili kuweza kufika kazini kwa mapema. Kwa hivo asubuhi zangu huwanga huwa mzuri na ni asubuhi njema.

Niambie kuhusu shuglizako za wikendi. Wikendizangu maranyingi huwa ni wakati wakupumzika kama ziko kazi ni kwa sababu kuna wikendi ambazo mimi hua kazini. Lakini kama siko kazini, wikendi ni kiwa nyumbani, kwanza kabisa jumamosi, nikiamka asubui, mimi huenda mazoezi. Naweza kufanya mazoezi kwa sababu Through the weeks pati wakati mwema ama wakati mwafaka wakufanya mazoezi vile nataka kwa hivyo jumamosi a subui ndio wakati mzuri wangu wakufanya mazoezi na kuweza kuwa fit kimwili. Nikimaliza mazoezi jumamosi mimi urudi kwa nyumba na oga na take breakfast. Kisha na jianda kwa shugli zangu za pale nyumbani ama mambo mengine ya nje kama ni na shugli na marafiki uko inje. Pia uweza kujianda kwenda Sa zingine naenda kuangalia mechi. Naenda kucheza mechi pia ama naenda kushirikitu na marafiki ama familia. Naenda out. Siku ya jumapili uanza asubui na mapema naamka. Na oga na chukua cha mshakinywa. Kisha ninaelekea kanisani pamoja na familia yangu. Siku ya jumapili huwa ni siku ya kua budu. Na ni siku ambayo ni meweka maksusi ilikuweza kua budu mungu na familia yangu kwa hivyo ni siku ambayo tukitoka kanisani. Tunaelekea kwenye mkahawa pale nje tuna jiburudisha na kuwa na wakati mzuri na familia. Kisha baadae tunarudi nyumbani. Tunaanza kuprepare kwa siku ya jumatatu.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi. Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali, samaki, ambayo yamewekwa ndimu na pamoja na mboga za kienyeji. Chakula hichi ninakipenda sana kwa sababu ni chakula ambacho kina ladha nzuri. Ulimi wangu unapenda ladha ya hicho chakula. Mara ya kwanza nilipokila hiki chakula ni nikiwa katika kidato cha pili. Kuna moja ya binamu yangu ambaye alikuwa anajua kupika samaki. Na alipopika samaki nikasikia vile ilikuwa inaonja nilipenda kutoka wakati huo mpaka siku ya leo. Na nikahakikisha kwamba nimejifunza kutengeneza kile chakula ili niweze kutengeneza nikiwa peke yangu. Kwa hivo nilichukua ile resipi, nikaweza kuifanya, hadi nikawa mweledi wa kuitengeneza kile chakula. Kwa hivo hadi wa leo mimi hupika chakula hiki, huweza kupika na naweza kukienjoy na familia, tukiwa hapa nyumbani, mara kwa mara. Kwa hivo mara ya mwisho kukula chakula hiki, ugali samaki na mboga za kienyeji ilikuwa wiki jana, wiki jana yeah, niliweza kula chakula hicho siku ya jumanne.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi. Wakati wa siku ambao ninafanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi masaa ya, asubuhi kabla ya chakula cha mchana. Kwa vile wakati huo huwa mwili uko na nguvu, umetoka kulala, mwili uko na nguvu, uko fresh, mawazo pia yanafanya kazi vizuri. Na una nguvu tu mzuri ya kufanya kazi na uko-focused. Yale masaa kuanzia saa moja ama saa kumi na mbili ya asubuhi hadi saa sita ya mchana ni masaa ambayo pia pale kazini unapata kuna kazi nyingi na unahitaji pia kufocus. Kwa hivo mimi wakati gani wa siku nafanya kazi vizuri zaidi ni ya hayo masaa ya asubuhi kabla ya chakula cha mchana. Hayo ndiyo masaa, ambayo ninafanya kazi vizuri, na nguvu, focused na pia kuweza kuwa highly productive.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Nguo ambazo ninapenda kuvaa wakati mwingi nategemea ile hali ya hewa ama ile tunaita ni climate ya mahali ambapo ninakaa. Kwasababu kama sasa nikiwa pwani mwa Kenya, ninapenda kuvaa nguo ambazo ni nyepesi, nguo nyepesi. Ama nguo zenye ni smart casual Especially nikienda kazini. Sipendi kuvaa nguo nzito ambazo zitanifanya niweze kukata jasho. Kwa hivo, ninapenda kuvaa nguo za smart casual, semi casual. Naeza kuvaa jeans chini. Ni vae t-shirt juu wakati mwingine ni vye shati, casual shirt na khaki ama na jeans na open shoes chini ama viatu, sneakers ama rubbers kwa hivo nguo mbazo ninapenda kuvaa nguo za aina gani nguo za smart casual.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Mara nyingi kuwatia moyo wenzangu, iwe kazini ama hapa nje, ninapenda kuwasaidia kwa jambo ambalo, labda mtu amelemewa ama mtu unaona anapitia jamba fulani. Huwa ninapenda kuwasikiza kwanza, nisikize aeleze changamoto ambayo labda anaipitia katika kulifanya jambo. Ama changamoto ambayo anapitia kwa namna moja ama nyingine. Kisha ninaweza kutoa ushauri. Ama ninaweza kuwatia nguvu kwa kuweza kufanya lile jambo na wao kuweza kushiriki nao katika kulikamilisha lile jambo ili kuweza kuwatia moyo. Kwa hivo ni mambo mawili, ninasikiza, pia ninasaidia kulifanya lile jambo na wao, ili waweze kutimiza yale malengo, ama waweze kuvuka ile sehemu ambayo, kanakwamba kuna ugumu fulani, ama kuna changamoto fulani.

Niambia kuhusu kumbu kumbu ya utotoni. Kumbu kumbu ya utotoni ambayo ninaienzi sana ama ambayo imekaa nami kwa miaka mingi ni wakati moja ambapo mamangu alinichukua, akanipeleka, kwenda kufanya shopping ya nguo ama kuninunulia nguo na viatu. Wakati huu nakumbuka atukuwa na hela nyingi mama kuwa na hela nyingi tulikuwa ni watu ambao ni wala hoi tulikuwa ni mama alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi za hapa na pale vibarua ilikuweza kukimu mahitaji lakini kwa yale mapenzi ambayo aliyonayo kwangu aliweza kunichukua akaniambia anaenda kunifanyia shopping, kuninunulia nguo na viatu. Kwa hivyo tulieza kuenda naye, moja kwa moja niliandamana naye. Tukaenda hadi mji mkuu wa kisii. Pale alieza kufika, akaweza kuninunulia nguo na viatu. Na nilieza kufurahi sana kwa sababu jambo lile liligusa moyo wangu. Na lilibaki na mi hadi wa leo nikikumbuka mangu marehemu, nina muenzi sana na nililienzi lile jambo kwa sababu alionyesha mapenzi ya hali ya juu kwangu na nina kumbuka ilo jambu hadi waleo liko moyoni mwangu.

Je, unapenda sanaa ya aina gani? Sanaa ambayo mimi ninaipenda ni uimbaji, kuimba, asua nyimbo za injili. Napenda kuimba kwa sababu nijambo ambalo linanifanya, moyo wangu natulia, moyo wangu unasikia furaha ya hali ya juu. Pia ni jambo ambalo lina furaisha watu wengi ninapolifanya. Kwa hivo, ninapo ongoza katika uimbaji, ninapo kua paleka nisani, ninaimba, na kusikiza pia nyimbo zingine. Nijambo ambalo ninalipenda, pia nina knowledge ama nina, ile knowledge ya uimbaji, nina kile kipaji, mungu ambacho amenipa, na ninaweza kuimba vizuri, haswa nyimbo za injili na kuongoza nyimbo za injili na kusikiliza nyimbo za injili. Ni kipaji ama ni sanaa ambayo ni naienzi sana na ni sanaa ambayo ninaipenda.

Unapofurahi kuwa nyumbani unafanya nini? Ninapofurahi nikiwa nyumbani, mara nyingi mimi huweza kuandaa mankuli, either ni lunch ama supper, naweza kuandaa mankuli kwa familia yangu, mankuli ambayo wanapenda, ama chakula ambacho wana kienzi. Kwa sababu ni jambo ambalo ninalipenda, kwa hivyo ninaexpress mapenzi yangu, ama ninaweza kuonyesha yale mapenzi yangu kwa familia yangu kwa kuwaandalia chakula. Kwa hivo, ninapofuraha nikiwa nyumbani, ninapika, nina andaa mankuli, ambayo tunafurahia pamoja na familia na pia nasaidia kuweza kutuweka pamoja inatusaidia kuweza kuendelea mbele pamoja na kuwa na kuendeleza yale mapenzi ambayo mwenyezi mungu ametupa na mapenzi ambayo tunayo kama familia.

Jee, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Ni swali gumu hilo. Pia si swali gumu sana, lakini ni swali gumu kwa sababu teknolojia imekua maisha yetu sasa. Kila jambo ambalo tunalifanya, ama kila jambo ambalo nina lifanya. Inahusu teknolojia kwa wakati mwingi ama kwa kiasi kubwa. Mambo mingi ambayo ninayafanya iwe kazini, nyumbani ama mahali popote. Teknolojia inahysika pahali kubwa. Teknolojia inasaidia kuweza kusongesha mambo vizuri, kuweza kuleta oda na mambo mingine mingi. Kwa hivo kuweza kuhishi siku moja bila teknolojia. Ndio unaweza lakini maisha yatakuwa magumu. Naweza kuhishi siku moja bila teknolojia lakini maisha yata kuwa magumu. Ni vizuri kuwa na teknolojia, ni jambo muhimu na ni jambo ambalo nadhani kuweza kureplace teknolojia na jambo lingine ni ngumu kwa sababu maisha yetu siku hizi ama maisha yangu sana yanatengemea teknolojia ilikuweza kupata kipato, ili kuweza kujulisha mambo ambayo yanaendelea ulimuwenguni na mambo kadha wa kadha. Kwa hivyo teknolojia ni muhimu sana.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo? Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo nadhani ni simu yangu. Kwa sababu, hii simu yangu imebeba mambo mengi sana. Kutoka kuwasiliana na familia kuwajulia hali, nikiwa kazini ama nikiwa mbali. Kuna kazi yangu inategemea files ama kuna vitu ambavo ninafanya na simu yangu. Kuwezesha kupata kipato cha siku kwa kazi. Kuna picha zangu ama kumbu kumbu kadha ambazo nimezihifadhi katika simu yangu. Kwa hivo simu yangu imebeba mambo mengi sana ya muhimu kwa maisha yangu ambapo. Bila hii simu na dhani kuna mambo mengi sana yatakuwama katika maisha yangu. Kwa hivo kifaa hiki cha simu ni teknolojia moja ambayo ninasema kwamba pasipo maisha yangu yatakua magumu na ni kifaa ambacho ni muhimu sana na ni centro tu kazi ambayo ninaifanya. Kwa hivo simu yangu ndio kifaa ambacho ninasema ni muhimu zaidi.

Je, unapenda kulima bustani? Ndio, ninapenda kulima bustani. Kwenye nyumba yangu, mbele ya nyumba yangu, nina bustani ndogo. Ambalo, nimepanda maua, nimepanda mimea ya aina tofauti tofauti. Ambayo inaleta mandhari mazuri pale nyumbani. Ambayo inaleta hewa safi. Ambayo inasafisha mazingira kwenye nyumba yangu. Inanipa ile fresh air. Kwa hivyo, busani ni muhimu, naipenda sana, inafanya mazingira yanakuwa sawa, na pia pale nyumbani inarembeka, inaleta urembo, pia inakusaidia kupanda mimea tofauti tofauti ambayo ina manufaa tofauti tofauti pale nyumbani ama kwa maisha yetu.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ujuzi ningependa kujifunza ni coding. Kwa sababu, ningependa kujifunza coding ni kwa sababu, nina mawazo tofauti, tofauti, nina ideas. Mbalimbali, ambazo ningependa kuzi implement kiteknolojia. Kwa hivo, coding ni muhimu sana. Nilijaribu kujifunza coding mwaka elfu mbili kumi na tisa wakati na elfu mbili na ishirini wakati wa COVID-19. Nilijaribu kujifunza kwa sababu nilikuwa na wakati mzuri wakati wakupumzika. Nilijifunza lakini badae niliporudi kazini nikaanza kusahau mambo kwa sababu mambo mengi kwa sababu siikuwa na practice ili regular practice. Kwa hivyo, coding ni jambo ambalo lingenisaidia kuweza kuactualize ideas zile ambazo ninazo. Ninasema kwamba nikiacha kazi ningependa kufanya coding. Ninadhani huu ndio wakati mzuri ambao ninaweza kujifunza coding kwa sababu inahitaji muda, inahitaji mazoezi ya mara kwa mara ili kuweza kuwa mweledi ama mzuri katika coding.

Jee, unatoa sadaka au michango? A ndiyo, ninatoa sadaka pamoja na michango. Kwanza kabisa mimi ni muumini wa kanisa la hapa nyumbani. Na ni maa kila wakati nikienda kanisani, mimi huweza kutoa sadaka pale kanisani. Ilikuweza kuendeleza miradi mbalimbali pale kanisani na mambo ya kikanisa pale. Pia katika jamii yangu hapa ni niko katika vikundi tofauti tofauti ambavo huwa tunachanga. Kuna vikundi vya development na kuna vikundi vya welfare wakati wa msiba. Kwa hivo mimi huweza kuchanga katika vikundi hivyo. Kwa jumla niko katika vikundi kama sita hivi vya michango tofauti na malengo tofauti. Kwa hivo mimi ndio kweli. Ninatoa sadaka na pia ninatoa michango.

Je, umewai kushiriki mashindano? Ndiyo, nimeshiriki mashindano mara kadha wakadha. Mimi niko katika klabu moja ya soka, hapa mtaani, ninacheza mchezo wa soka. Nimeshiriki mashindano, kadha wakadha, vikombe kadha wakadha, katika soka na wenzangu. Timu yetu tumeshiriki wiki iliopita tulikuwa tunacheza wa soka wa mashindano. Kwa hivo mashindano nimewai kushiriki mara kadha wakadha.

Jee! Unapenda kuendesha baiskeli? Ndiyo, ninabaiskeli, ambayo wakati mwingine siendi na gari, naenda na baiskeli kazini. Kwa sababu, baiskeli pia inanisaidia kufanya mazoezi, nikiwa naelekea kazini. Baiskeli ni sehemu muhimu naninaipenda, kwa sababu inanisaidia ku-strengthen muscle za mguu wangu na kufanya zoezi, nikiwa ni naelekea kazini. Baisikeli pia ingawa sijaishiriki mashindano ya baisikeli lakini mimi hupenda kuendesha baisikeli kwa sababu ni kiungo muhimu cha mazoezi katika maisha yangu.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kabla ya kulala kila siku mimi uenda bafuni ni naoga na kuwa fresh. Akisha napiga msuaki naakikisha meno yangu ni safi. Kisha baadaye naelekea kitandani naomba kisha nalala. Kwa hivo hiyo ndiyo mimi uweza kufanya kila jioni kabla ya kulala.

Mziki gani unausikiliza mara nyingi? Naam mziki ninausikiliza mara nyingi ni mziki aina ya R&B, mziki wote ambao uko na jina ya R&B, na soul music. Kwani mi upenda mziki ya haina hiyo, mitindo ya haina hiyo, lakini pia naweza kusikiliza mziki nyingine tofauti, jina zingine tofauti kama vile reggae, kama mziki wa bongo flavor, mziki wa gengetones na aina nyingi za mziki. Lakini mziki ambao primarily naupenda ni mziki aina R&B na soul music.

Nini kinachokupa motisha kazini? Kwanza kabisa motisha kuu kazini mwangu ni kuwakikisha kwamba kampuni inatimiza malengo yake ama the company objectives. Iyo ndio inanipa motisha kuu kazini. Na kitu cha pili ni kuweza kugusa maisha ya watu, kuweza kubadilisha maisha ya watu, kujua kwamba kazi ambayo unaifanya, mara kwa mara, inabadilisha maisha ya watu pale nje. Na ina mchango katika jamii na kuleta manufaa kwa jumla katika jamii na watu ambao munawashughulikia. Kwa hivo, motisha kuu ni kuweza kuona kwamba chenye unakifanya kila siku, unapoamuka, kwenda kazini, unabadilisha maisha ya watu kwa njia kuu na kuweza kuweka ile tunaita positive impact ama positive Positivity kwa society. Kwa hivyo, chenye kinani pamotisha kazini ni kuhakikisha kwamba malengo ya kampuni yanatimia na pia tunagusa maisha ya watu kwa njia moja ama nyingine.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Kinywaji ninachokipenda zaidi mimi ni juisi, juisi ya matunda, ambayo ya ni mchanganyiko wa matunda aina mbali mbali. Kwani juisi mimi naeza kuinywa kwa wakati wowote, iwe asubuhi, mchana, jioni. Juisi, kama nakunywa vinywaji vingine, lakini juisi naeza kuikunywa kwa wakati wowote kwa sababu ina manufaa mengi kwa mwili. Na juisi yenyewe naipenda nimekuwa nikinywa tangu nikiwa mtoto mdogo nimekuwa nikinywa juisi na hadi sasa hivi nainywa juisi mara kwa mara karibu kila siku kwa hivo kinywaji ambacho ninakipenda ni juisi na nimekinywa tangu nikiwa mtoto mdogo nimesema kwa sababu mamangu alikuwa ananipa juisi nikiwa mdogo nimekuwa nikiinywa na hata wakati watu wengine walikuwa wanakunywa chai kwa mda fulani mimi nilikuwa na penda juisi kuliko hivyo vinywaji vingine kwa hivyo juisi ya matunda ndio kinywaji ambacho nina kipenda zaidi.

Jee, unapenda kupanda milima? Ndiyo, ninapenda kupanda milima. Mimi Mara Kwa mara na rafiki zangu. Uandaa safari za kwenda milimani. Hadi sasa nimeweza kupanda milima na weza sema ni milima kama minne, milina, minne tofauti. Nikiwa katika shule ya upili nilieza kupanda mlima wangu wa kwanza. Mlima Longonot, pale Naivasha. Kisha nilieza kupanda mlima Kenya, niliukwea hadi juu. Mlima mwingine ambao niliukwea ni mlima Kilimanjaro. Pamoja na kuna mlima pale nyumbani unaitwa Sameta So nimeweza kupanda milima na napenda kupanda milima. Na mara kwa mara nikipata na fasi najihusisha katika shughli za kupanda milima kwa sababu ni moja wapo ya zoezi muhimu katika mwili na pia kuweza kutembea, kujionea mambo katha wakatha hapa na pale kuweza kujumuika na marafiki na kufanya vitu kwa pamoja pia naeza kujenga ile uhusiano kati yangu na marafiki kwa hivo napenda kupanda milima.

Ungependa kurudi ujana? Ndiyo kwa sababu ukiwa kijana kuna mambo mingi ambayo unaweza kufanya, kuna vitu mingi ambavyo unaweza kufanya, kuna mahali kwingi unaweza kwenda bila tashwishi yoyote ama bila kuzingatia mambo mingi kwa sababu wewe ni kijana hauna majukumu ya kulea familia. Muda mwingi wa kueza kukutana na marafiki, muda mwingi wa kutembea dunia. Muda mwingi wa kufanya vitu kadha wa kadha tu kwani vijana ukiwa kijana una nguvu nyingi. Na kuna mambo mengi tu ambayo unaeza kufanya kuliko ukiwa umri wa makamo kama sasa. Kwa hivo Tuwali kwamba ningependa kuwa kijana, ni kweli kabisa ningependa kuwa kurudi ujana.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati. Mimi napendelea muanga wakati ama mwanga wa wastani, mwanga wa kati kati, kiwango cha kati kwa sababu mwanga mkali unaweza kuharibu macho, mwanga mkali pia unanisumbua akili yangu. Kwa hivo napenda mwanga wa kati, mwanga ambao kwa sababu ata kufanya vitu mingi, kufanya vitu kwa urahisi hau kusumbui kwa akili, macho pia unayalinda kwa afia yako. Kwa hivo mimi napenda mwanga wakati.

Unatumia njia gani ya kusafiri kila siku? Kwanza kabisa ama mimi mwenyewe nina miliki gari na nina baiskeli. Lakini muda mwingi napenda kutumia gari langu kwa usafiri wangu wa kila siku kwenda kazini ama kwenda kanisani, kwenda kukutana na marafiki ama kupeleka familiainje. Napenda kutumia gari langu kwa sababu gari unaweza kubeba watu wengi, kisha gari unaeza kuenda kwa haraka na kurudi kwa haraka, hupotezi muda mwingi ukiwa njiani. Gari pia ina starehe yake kuliko baiskeli. So mi hupenda kutumia gari katika shuguli zangu za kila siku za hapa na pale. Pia kwenda kazini kama kwenda kazini kukutana na marafiki kwenda kanisani kwenda nyumbani pia nikisafiri kwenda nyumbani pia natumia gari.

Jee, unatumia video kwa mawasiliano? Naam, ninatumia video kwa mawasiliano. Karibu kila siku, mimi hutumia video. Kama ni WhatsApp video, ama Zoom katika meeting zile za formal, meeting rasmi, mikutano rasmi. Mimi hutumia Zoom katika mikutano ya video. Kisha kama ni mawasiliano, familia, marafiki mimi hutumia WhatsApp video call, kwa hivo mimi huweza kutumia video kwa mawasiliano mara kwa mara na karibu kila siku.

Tabia gani unayoi penda kwa wengine? Tabia ni nayoi penda kwa wengine ama wenzangu ni tabia ya uaminifu. Kama mtu anasema ama anaidi jambo fulani, alitimize, mtu mwaminifu akikuambia kitu, unajua kweli kabisa ni kitu cha uhakika. Pia kwa usalama kwa wale ambao unakaa nao ni vizuri kuweza kuwaamini. Ukae na watu waaminifu. Watu ambao unaweza maisha yako kuweza kuwategemea kwa hivo ni uaminifu.

Jee, unapenda hesabu? Hesabu, soma la hesabu, limekuwa changamoto kwangu. Kwanza kabisa, nikianza shule ya msingi, hesabu nilikua naipenda. Lakini kufika kidato cha kwanza, kidato cha pili, cha tatu na cha nne, somo la hesabu lilikuwa changamoto kubwa kwangu. Na katika masomo yote ambayo niliyafanya katika shule ya upili. Somo la hesabu lilikuwa linanipa changamoto kiasi. Kwa hivo somo la hesabu zi ama hesabu yenyewe si jambo ambalo ninali naezasema nalipenda.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati nina mgogoro na mtu, kwa mara nyingi mimi hupenda kurudi chini ama kuwa mpole simu mwepesi wa kuongea maneno na kujaribu kuhakikisha kwamba hali yenyewe haiendi ama haithoroli ama hali yenyewe haikuwi mbaya zaidi kulingana ama kuweza kufanya uwe mwenzangu ama mtu mwingine aweze kufi sikia mbaya. Kwa hivo mimi huweza kujirudia na kufikiria kwanza kabla ya kunena jambo lolote kwa sababu jambo lolote unalolinena linaweza kuleta shida.

Mahali gani pa kihistoria ungependa kutembelea? Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni mji wa Jerusalem kule nchini Israel. Kwa sababu mji huo una historia kubwa sana kwa dini zote. Karibu dini zote huku ulimwenguni kuna wakristo, waislamu na pia wayahudi. Kwa hivyo ni mji ambao ningependa kutembelea kwa sababu ni mji wenye historia na ni mji wenye una mambo mengi sana ya kujifunza kutokana na dini kama mimi ni muumini wa dini ya kikristo. Kwa hivyo ni mji ambao ninauenzi ni mji ambao ningependa kutembelea na nikipata nafasi nitaweza kutembea Jerusalem.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Nam wakati wa jua kali mimi mara nyingi inategemea wakati ama mahali penye niko. Kama niko kazini na kuna jua kali, huwa najaribu kuvaa nguo ambazo ni nyepesi na kupunguza nguo mwilini. Ili kuweza kukimu ama kukimu hilo joto. Lakini kama siko kazini wakati wa jua kali huwa ninapenda kuwa ndani ya nyumba ama kama ni wikendi napenda kuenda beach penye kuna upepo na kuweza kuogelea. Kwa hivo, nikiwa kwa juakali, huwa nafungua feni, kama niko kwa gari, huwa nafungua feni na air conditioning, ili niweze kupunguza makali ya joto na jua. Pia napenda kuvaa kofia, ya chepeo, ambayo hunikinga na miale kali ya jua.

Je? Unapenda hadithi za ajabu. Ani kweli, ninapenda hadithi za ajabu kwa sababu hadithi hizi uwa zina kusaidia kufikiria mbali. Na zina kupa mtazamo mpya wa mambo mengi, mambo kadha wa kadha. Na pia ziniza kuburudisha, zina kuburudisha. Unapozikia mambo ya ajabu. Habla ni mambo ambayo hujai yasikia, hapo awali. Kwa hivyo unajifunza mambo mengi na hadithi za ajabu.

Msimu gani wa mwaka unaopenda zaidi? Msimu wa mwaka ambao ninaupenda. Mimi kibinafsi ni msimu wa mwisho wa mwaka. Kuanzia mwezi wa kumi na moja na mwezi desemba. Ambapo ni mwezi ambao watoto wamefunga shule. Mashule zimefungwa. Halafu pia ni msimu ambao watu huweza kutembeleana. Mimi binafsi ni msimu ambao nachukua leave. Ili niweze kutembelea ndugu jamaa na marafiki wa nyumbani, pia niweze kujumuika na watoto wangu na familia, pia tuweze kutembea na kutembelea maeneo tofauti tofauti ili kujivinjari na kuweza kufanya mambo kadha wa kadha. Kwa hivyo msimu wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni mwisho wa mwaka mwezi wa kumi na moja na mwezi desemba. Pia ni wakati wa sherehe tofauti tofauti kama krismasi. Na sherehe nyingine za kifamilia.

Je, unatumia mitandao ya kijamii? Naam ninatumia mitandao ya kijamii tofauti tofauti kama vile WhatsApp, YouTube, X na mitandao mingine mingi ambayo nimejiunga nayo kama app ya TikTok. Mitandao hii ya kijamii huwa inanisaidia sana kuweza kuwasiliana na ndungu, jamaa na marafiki na pia familia yangu pia naweza kutumia mitandao hii kwa kazi kuweza kujijulisha habari tofauti tofauti mambo yanayo chipuka na mambo mengine pia kama burudani kuweza kujivinjari pia.

Juisi gani ya matunda unayo ipenda? Mara nyingi mimi napenda juisi ya machungwa. Ni juisi ninayo ipenda sana kwa sababu juisi yenyewe ni tamu kwanza kabisa. Na ni juisi ambayo inamanufaa kwa mwili na vitamin C. Ni juisi ninayo ipenda sana. Lakini wakati mwingine mimi huweza kuchanganya juisi hiyo na matunda mengine. Na kutengeneza ile tunaita cocktail kwa kilugha ya kimombo ni juisi, ni nayoipenda sana.

Niyambie kuhusu utaratibu wako wakahawa au chai. Kwanza kabisa mimi upenda kunywa chai kuasababu nikinywaji ambancho ninakipenda na nimekizoaya kwa mdamrefu. Kwa hivo chai yangu mimi huiandaa ni chai ya maziwa nanapenda kuiweka viungo tofauti tofauti naweka maji, kwenye sufuria, naongeza maziwa, naongeza tangawizi, naongeza sinamon, naongeza viungo vingine tofauti za masala ya chai. Kisha ikisha iva ninaipakua naweka kwenye glass. Kisha naongeza sukari, kiasi kidogo ndani yake, kahawa yenyewe napenda kuiyanda wakati wa asubui. Naipenda kunyo nikiwa nyumbani.

Unakunywa maji mara ngapi kwa siku? Kwa upande wa kunywa maji mimi hunywa maji kama mara nne hivi kwa siku. Asubui ninapoamka kitu ya. Baada ya kupiga mswaki mimi hunywa maji. Kisha baadaye karibu saa nne hivi mimi hunywa maji. Wakati wa chakula cha mchana pia nakunywa maji. Ikifika mda wa saa kumi hivi nakunywa maji. Na baada ya kula chakula cha jioni mimi pia hukunywa maji ili kuweza kunisaidia mwili kufanya kazi vizuri.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikio ambayo nimeweza kuyapata kazini ni kwamba nimeweza kuongezwa cheo mara kadhaa. Kwenye nilianzia nikianza kazi yangu, sipo penye niko kwa wakati huu kwa sababu nimeweza kupandishwa cheo na kuwa katika kiwango kingine. Pia mafanikio mengine nimeyapata kazini ni kwamba nimeweza kutimiza malengo ambayo kazi yangu ama matakwa ambayo kazi yangu inahitaji. Kila wakati nikienda kazini na nimeweza kupitia namna hiyo ya kutimiza mafanikio ama malengo ya kazi. Nimeweza kusaidia watu wengi umu nchini na hata inje ya nchi.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Aaah. Mimi hutegemea wakati, ama ni mambo gani ninayo ya kufanya. Kuna wakati mwingine, ninafanya kazi usiku. Aah. Kwa hivo utapata, nimekaa usiku mzima kama sijalala. Lakini, kwa siku za kawaida ambazo siko kazini, huwa ninalala saa nne. Na ndio niweze kuamka mapema. Asubuhi niweze kuanza shughuli za siku. Lakini, kuna wakati mwingine ambao unapata kama leo, saa hizi ni saa nne na karibu dakika hamsini. Na sijalala kwa sababu nina kazi ambayo ninaifanya, na kuna mambo ambayo sijakamilisha kufanya ndio niweze kuenda kulala. Kwa hivyo, inategemea ni wakati mgani. Lakini kwa wakati muda mwingi mimi huweza kulala sana wakati sina jambo lolote.

Unafanya nini ili kujitunza? Ni swali muhimu kabisa kwa sababu afya ni muhimu na kuwa na akili timamu pia ni muhimu. Kwa hivyo mimi kitu jambo la kwanza ni kwamba situmii mihadarati yoyote, situmii vinywaji vileo vyote vyote. Na pia huku nyumbani nakikisha kwamba nakula chakula ambacho kinanipa afya, vyakula ambavyo ni organic, vyakula ambavyo vinafanya mwili ama vinafanya kazi vizuri kwa mwili. Na pia ninafanya mazoezi kuhakikisha kwamba mwili wangu uko sawa na ninafanya kazi vizuri. Pia mimi huenda kuangalia daktari mara kwa mara ili kuangaliwa mwili hali yangu ya afya na mambo mengine kama hayo.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kwa sasa, ndoto yangu kubwa zaidi ni kuweza kuanzisha kampuni yangu. Nina malengo ya kuanzisha kampuni ya kiteknolojia hivi karibuni. Nimeandikisha kampuni yenyewe tayari. Kwa wakati huu kuna mambo ama matakwa ambayo ninafaa kuyatimiza. Ili kampuni yangu ipewe kibali cha kuweza kufanya kazi humu nchini. Kwa hivo ndoto yangu kubwa nikuona kampuni yangu inafanya kazi na imejisimamia na niweze kusimamia kampuni yangu.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Mimi mara nyingi huwa kanisani. Napenda kuanza mwaka na mungu nikiwa uweponi mwa mungu. Kwa hivo, kila mwaka unapoanza mimi huwa kanisani, nikiwa kwenye maombi na washirika wengine, tukiombea mwaka. Na pia kujumuika na familia ndugu pale kanisani kuweza kumwomba mungu, atulinde, atuhifadhi. Na pia awezeshe mwaka wetu uwe salama. Kwa hivo mwaka mpya mimi ninaanza ama ninasherehekea nikiwa kanisani na pia ndugu jamaa na marafiki.

Unapenda kutembea wapi? Mimi hupenda kutembea pwani, mwa Kenya. Ni mahali ambapo ninapapenda kwa sababu ya mandhari mazuri. Ni mahali ambapo kuna beach na kuna upepo mzuri. Kuna naweza sema hali ya hewa ni nzuri. Na pia napenda kuogelea kwa hivo kuna mahali nyingi ya kuogelea huko. Napenda kutembea huko kwa sababu pia vyakula. Vyakula ni vitamu, vyakula wanajua kupika vizuri ni mahali nzuri.

Unapokea aje maoni kutoka kwa wingine? Mimi hupokea maoni kutoka kwa watu wingine kwa uzito sana na ya chukulia kwa ni ya muhimu sana kwa sababu, maoni ya wingine ni ya kukujenga na kuweza kukuonyesha upande mwingine ambao wewe mwenye huoni na ama pia makosa yako ama mambo ambayo unafaa kurekebisha. Kwa hivyo mimi huchukulia maoni kwa uzito sana na ni ya penda kusikia maoni kutoka kwa watu wengine kwa sababu, ni njia moja ya kujijenga na kujifanya uwe bora kwa jambo ama kwa mambo unayofanya.

Je, unapenda kwenda pwani? Ndiyo, ninapenda kwenda puwani. Haswa pwani mwa Kenya kwa sababu kuna mandhari mazuri. Mimi mwenyewe saa hizi naishi pwani. Na ni mahali pazuri, kuna vyakula vizuri, kuna bahari, ambapo utaogelea. Kuna mambo mengi ya kufanya pwani mwa Kenya, kuna mahoteli makuu makuu, mambo mengi.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi? Mwezi wa mwaka ambao naupenda zaidi ni mwezi wa disemba kwa sababu ya mambo mingi. Kwanza kabisa watoto wanakuwa wamefunga shule. Mashule zote zinakuwa zimefungwa kwa hivyo naweza kujumuika ndugu na jamaa na marafiki. Pia mwezi huu wa disemba ni mwezi wa sikukuu na kuna sikukuu kadhaa, kuna sikukuu ya mwaka. Kwa hivyo ni mwezi wa kusherekea, mwezi wa kufanya mambo mingi, kuweza kutembelea familia, kuweza kujumuika na ndugu, kuweza pia kutembea maeneo mapya na kuweza kujivinjari na kupumzika.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Kwanza kabisa mimi hupenda kujifunza mambo mapya kwa sababu dunia ya leo inaitaji ujifunze vitu vipya kwa sababu teknolojia inabadilika kila siku, kila wakati teknolojia inabadilika. Kwa hivo kujifunza mambo mapya ninapenda sana, na ninapojifunza kitu kipya kwanza kabisa nazingatia masharti naangalia kwamba ili jambo litanihusu vipi? Litanibadilisha vipi? Na nikijifunza nitakuwa na manufaa yapi? Kwa hivyo mimi hupenda kuangalia kwanza masharti kabla nijifunze kitu kipya.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni chapati na maharage ama chapati na nyama. Kwa sababu ndicho chakula ambacho kinapatikana kwa wingi na kila mahali ambapo ninakaa. Haswa, mchana, wakati mwingi huwa niko kazini na kazini kwetu, hicho ndio chakula ambacho hupatikana pale. Kwa hivo chakula chenye ninapenda kula mchana ni chapati maharagwe ama chapati na nyama.